Kwa siku ya kawaida mimi utumia takribani saa nne hadi sita mtandaoni ingawa muda huu unaeza kubadilika kulingana na majukumu nilionayo siku hiyo. Kuna siku ambazo ni na shughuli nyingi inje ya mtandao kama kazi, masomo, majukumu ya kifamilia. Hivyo muda wa mtandao ni napungua hadi karibu saa mbili au tatu. Hata hivyo siku ambazo nikohuru zaidi na huu ni na kazi nazoitaji interneti. Kama zile za kutafuta taarifa, kufanya utafiti, kuwasiliana na watu kupitia whatsapp au mitandao ya kijamii. Muda wangu mtandaoni unaza kufika hadi masaa masaba au ata nane. Sehemu kubwa ya muda huu natumia mtaundi huwa ni kwa matumizi ya yenye maana. Kama kusoma makala ya kielimu, kuwasiliana, kuangalia abari, kujifunza vitu vipya na kufanya masiliano muhimu. Pia kuna muda mdogo nautumia kwa burudani kama kutazama video, kusikiza muziki na ku pitia mitandaoni ya kijamii kwa jumla najitahidi uwiano mzuri katika maisha mtandaoni na maisha alisi ile interneti isichukue muda wote na kuadhiria afya yangu na majukumu mengi ya kila siku.

Kitu cha kwanza ningependa kujifunza ni luga mpia. Luga unifungua milango mingi sana. Kupitia luga mpia ninaweza kuelewa tamaduni za watu wengine namna wanavyo fikiri, wanavyo ishi, wanavyo nyesha ishiya zao na hata imani zao. Kwa mfano, kujifunza luga kama Hispania hau kiarabu kungenisedia kuwasiliana na mamilioni ya watu duniani na kunipa mtazamompia kabisa wa maisha. Luga si maneno tu ni utambulisho wa watu. Nipenda kujifunza zaidi kuhusu akili ujuzi, ningependa kujifunza ujuzi na vitendo, unaonekana kuboresha maisha kila siku, mfano kujifunza jinsi ya kuekeza pesa kwa ekima, kuanzisha biyashara ndogo, kuanzisha biyashara ndogo na kutumia teknolojia kwa njia yenye manufa maharipa haya namuweze yangenimuwezesha, kujitegemea kufanya mamuzi sahihi, kupunguza msongo wa mawazo, unaotokana na matatizo ya kifedha. Pia ningeeza kujifunza zaidi kuhusu afia ya mwili na akili, kujua chakula bora, umuhimu wa mazoezi na pia umuhimu wa kupumzika na jinsi ya kudhibiti mawazo hasi. Afya ni msingi kwa kila kitu bila afya ndoto na mipango yote huwa migumu kufanikiwa. Kujifunza hii kungenifanisha niishi maisha marefu yenye furaha na amani. Mwisho ningependa kujifunza namna kuwa binadamu bora, kuwa nahuruma, kusikiliza wengine, kuwasamehe na kuishi kwa uadhilifu. Hili ni somo la darasani, bali ni somo la maisha. Kila siku, mtu anajifunza kupitia makosa, changamoto na mahusiano na watu, na watu wengine.

Kwa kweli kabisa napenda kitanda kizuri. Kile chenye usawa wa kati sio kigumu sana wala laini sana. Napenda kitanda kinachonikaribisha baada ya siku ndefu. Kitanifanya nijisike salama nimepumzika na niko mahali pangu. Kwangu mimi kitanda sio tu sehemu ya kulala. Ni sehemu ya utulivu wa moyo na mwili. Napenda kitanda kizuri kwa sababu mwili wangu unahitaji kupumzika kwa namna inayofaa. Kitanda kigumu sana hunifanya nihisi kama mwili wangu uko kwenye mvurutano. Naweza kulala lakini siamki nikiwa ni mepumzika kweli. Wakati mwingine na amka nikiwa na maumivu ya mgongo au shingo na hilo huniharibia siku yangu kabla hata haijaanza. Kitanda kizuri hunipa msaada mzuri wa mgongo, hunifanya nijilaze kwa uhuru nigeuke bila maumivu na kulala usingizi mzito. Pia napenda kitanda kizuri kwa sababu usingizi kwangu ni tiba. Usingizi mzuri hunisaidia kufikiria vizuri kuwa na subira na kuwa na nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha. Nikiwa nimechoka hata mambo madogo hunikera. Lakini nikiamika nikiwa nimepumzika nahisi ninaweza kukabiliana na lolote. Kwa hiyo kuchagua kitanda kizuri ni kama kuchagua kujiheshimu mwenyewe. Hata hivyo, sitaki kitanda laini kupita kiasi. Kitanda laini sana hunifanya nijisike kama nazama. Na hilo halinipi faraja ya muda mrefu. Napenda kile kitanda ambacho kinabeba vizuri. Kinanipa joto faraja na udhabiti wa kwa wakati hicho ndicho kinachonifanya ni hisi niko nyumbani na hata kwenye kuwa nje. Mambo ni magumu. Zaidi ya yote kitanda kizuri kinahusiana pia na amani ya akili. Nikiwa kitandani? Nikiwa kitandani huwa nafikiria maisha yangu mipango yote ndoto zangu na wakati mwingine changamoto zangu. Kitanda kizuri hunipa nafasi salama kwa mimi mwenye bila presha bila keleli za duniani. Mahali tu pakupumzika mwili na pia nafsi. Kwa jumla, napenda kitanda kizuri kupitilizia kitanda kigumu. Kitanda kigumu kinaweza kunistress.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa, lakini si kwa pupa au mazoea, tu napenda kwa sababu yananipa hisia ya utulivu, afya na urahisi wa maisha, maziwa kwangu ni kinywaji kinachonirudishia kwenye hali ya kawaida, hasa baada kuwa na siku ndefu, au wakati nahitaji kitu chepesi lakini chenye manufaa kwa mwili. Napenda kunywa maziwa saa asubuhi na au usiku kabla ya kulala. Asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu, tumbo ikiwa limetulia na akili ikiwa tayari kufikiria. Siku maziwa, wakati wa usiku maziwa hunipa hisia ya utulivu, kunisaidia kupumzika na wakati mwingine hunifanya nilale vizuri zaidi. Kuna namna fulani ya faraja ndani ya maziwa ambayo si rahisi kuielezea kwa maneno. Pia napenda maziwa kwa sababu ni rahisi na ya asili. Haitaji maandalizi magumu hayana kelele mingi kama vinywaji vingine vyenye sukari au vionjo vikali. Kinywaji nikinywa maziwa nahisi kuwa kama nimerudi kwenye vitu vya msingi vya maisha kitu safi, rahisi na cha ukweli. Hilo hunifanya nijisikie vizuri kimwili na kihisia. Hata hivyo, napenda kuyanywa kwa kiasi. Sitaki kunywa ya kupita kiasi kwa sababu najua mwili una mahitaji tofauti. Tofauti. Wakati mwingine nayanywa peke yake na wakati mwingine nayanywa nayachanganya na chai au uji au nafaka kila wakati nahakikisha yananifaa na hayanisumbui tumbo kwa sababu kujijali ni muhimu kwangu zaidi ya yote kunywa maziwa kwangu ni kama kitendo kidogo cha kujithamini ni muda mfupi wa kujituliza kufikiria na kujipa mwili wangu kitu chenye faidi siyo swala la ladha bali ni namna navyojitunza katika maisha ya kila siku hivyo basi napenda kunywa maziwa sana maziwa yana pia yana ladha tamu ni ambao ukikunywa unasikia utamu kwenye mdomo na pia inakua ni kitu yenye manufaa kwenye mwili hivyo basi napenda maziwa.

Ndio, napenda kuvaa vipuli. Nani asiyependa kuvaa vipuli? Wasichana wengi, wa umri wangu na vidosho wengi naona wanapenda kuvaa vipuli. Lakini, napenda kuvaa vipuli kwa mtindo wa urahisi ya ustarabu. Sipendi vipuli vikubwa au vinavyopiga kelele sana. Napendelea vile vidogo. Au vya wastani ambavyo vinaongeza uzuri bila kunifanya nisikie nimezidisha. Kwangu mimi, vipuli ni kama mguso mdogo wa kujiamini, havibadilishi mimi ni nani, bali vinaongeza namna navyojieleza. Vinaongeza tu urembo wangu, bali si ati zinakuja kuonyesha kwamba sijipendi, bali tu kuongeza urembo wangu. Napenda vipuli kwa sababu hunifanya nijisikie nimekamilika napozivaa. Kuna siku hata nikiwa nimevaa nguo rahisi sana. Nikivaa vipuli vizuri na kitu kidogo lakini huwa na athari kubwa kwenye isia na mtazamo wangu wa kila siku. Hii inaeza kunisaidia kueza kuanza siku na kueza kufa kutembea siku mzima nikiwa na ujasiri fulani na raha fulani moyoni. Pia napendelea vipuli ambavo havinisumbui. Vinapaswa kuwa nyepesi, visivute masikio na visiwe chanzo cha maumivu. Ukivaa vipuli vizito itafanya uwezi sikia vizuri. Unasikia kambe vipuli masikio yamekua mazito na inaeza kuadhiri siku yako ama vile unavofanya mambo. Najua faraja ni muhimu kama uzuri. Kwa hivo nachagua vipuli vinavofanya nijisikie huru. Kufanya shughuli zangu zote bila kufikiria mara kwa mara kuhusu masikio yangu. Kuna wakati napenda kuvaa vipuli vya maana ya kihisia. Labda zawadi niliopewa na mtu wa maalumu wa maana hau vipuli vinavyo nikumbusha, tukio fulani muhimu. Hii wanafanya vipi. Kwa mpenzi wangu wa dhati, alieza kunitunuku vipuli vifulani. Ivo vipuli napenda kuzivaa. Maanake kila wakati nikizivaa zinanikumbusha kuwa yeye, ndiye aliyenipea izo vipuli. Wakati mwingine pia nilipokuwa nikisafiri kuenda jiji la mombasa na kuenda kwenye ufuo wa bahari. Nilieza kupatana na watu fulani waliokuwa wanauza vipuli fulani vilivyotokana na viumbe walivyotoa uko kwenye bahari. Kila wakati nikiona hizo vipuli huunikumbusha safari yangu ya kuenda Mombasa na vilivyokuwa na na matukio mazuri mazuri. Vipuli vya haina hii hubeba hadithi na kila ninapovaa nahisi kama nimebeba ukumbukumbu uzuri pamoja nami. Kwa kifupi ndiyo napenda kuvaa kifuli. Hasa vile vya rahisi na venye faraja kwa sababu huniongeza kujiamini na kunifanya vizuri bila kujilazimisha. Nasikia mwenye huwa nahisi raha na kusikia raha moyoni.

Ningesema napenda sana wanyama na mnyama ambaye ningepena kumfuga zaidi ni mmbwa. Mmbwa kwangu sii mnyama tu wa kufuga, bali nirafiki wa karibu. Mshiriko wa maisha na kiumbe mwenye waminifu wa peke. Kuna kitu ha peke katika ya namna mmbwa anavyokupokea bila mashati. Haijailishi siku yako imekuwaje yeye huwa tayari kukupa upendo wake wote. Ningependa kumfuga mmbwa kwa sababu ya waminifu wake. Mbwa anakaa na mwenyewe wakati wafuraha na uzuni, anakufanya ujihisi salama asa nyumbani kwa sababu unisaidia kuwa na ratiba na nidhamu, umbwa anaitaji kulishwa, kutembea, kuogeshwa na kuangalia wakiafi. Hilo unifanya niwe mtu mwenye kuwajibika zaidi na halie jali vyumbe wengi, kumlea mnyama unifunza uvumilivu huruma na kujitua. Iyo ni umuimu ingine pia kuwa na umbwa inafanyo ushike ratiba, manaki lazima ujifikirie tu peke yako unafikiria hata ule mnyama ama ule umbwa ambayo unapenda na ulazima umshugulikie. Kama ningekua na nafasi hao na mazingara mazuri, ningependa mbwa ambae ni mka si mkali kupitia kiasi, mwenye tabia urafiki na anaependa kucheza. Hii inanikumbusha mbwa ambae nili mahali naishi hapana nafasi ya kueza kumlea mbwa. Lakini nilipokuwa naishi nyumbani, miaka miwili ilipopita nilikuwa na mbwa fulani, jina laki alikuwa anaitua bosko. Halikua anapenda mchezo sana, halikua anifuraisha, kila wakati nikimfungulia, nakimbia, nakimbia. Lakini nilipo kuwa naenda jijini kabidi nimemwacha huko, lakini kila nikienda wakati wa likizo uwa nampata pale. Sio lazima wetu wa kizazi, cha garama kubwa muimu nitabia na usiano tunaweza kujenga. Umba kawaida anaeza kuwa rafiki wa dhamani sana. Hata kwa sasa, sina mnyama wakufuga, wazo lakua na mnyama unipafura. Ninaashiria upendo, unawajibikaji. Uwajibikaji na maisha yenye uwai kab zaidi. Kuwa na mnyama nyumbani, kuna huleta joto fulani ya kipeke, kama vile nyumba inakuwa haizaidi. Hata ntapokuwa na watoto, ntakisha pia wakona kufanya mazungumzo nae. Umbwa ni mnyama ambaye napenda zaidi kwa kumfuga.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kujipa mda wa kutulia polepole bila kujilazimisha kufanya chochote kikubwa mara moja. Kitu cha kwanza huwa ni kujitenga kidogo na kelele za siku. Ninaacha simu au kuipunguza matumizi. Nakaa kimya kwa dakika chache na kupumua kwa kina ili kurudisha akili yangu katika hali ya utulivu. Huo muda mfupi hunisaidia kuvaa mzigo wa mawazo uliokusanyika siku mzima. Mara nyingi huanza kwa kuoga au kuosha uso kwa maji ya vuguvugu. Maji hunisaidia kuondoa uchovu wa mwili na pia kunipa hisia ya kwanza upe. Baada ya hapo, huvaa nguo nyepesi na za kustarehesha kwa sababu faraja ya mwili huchangia sana amani ya akili. Nikiwa nimevaa vizuri nahisi mwili wangu unaelewa kwamba sasa ni muda wa kupumzika. Kisha hupenda kukaa na kulala kidogo kitandani kisikiliza mziki wa taratibu hau nikiwa hunifanya nijisikie nimepumzika zaidi kuliko hata usingizi. Usiku unapokaribia kujitahidi kulala mapema hao angalau kupata usingizi wa kutosha, najua kuwa kupumzika hakumaanishi burudani pekee, bali pia kujipa usingizi mzuri. Usingizi hunirejeshea nguvu, hunifanya niamke nikiwa na mtazamo mpya wa siku na kunisaidia kukubaliana na siku iliyofuata kwa utulivu. Baada ya siku mrefu napumzika kwa kutulia, hiyo ni kwa kutulia kuji, kufikiria kwa utulivu na kunipa usingizi.

Ndiyo napenda sana kutembea msituni kwa sababu msituni hunipa hali ya utulivu ambayo ni vigumu kupata sehemu nyingine. Ninapokuwa msituni nahisi kama kelele za dunia zinapungua pole pole na mawaze yangu yanatulia yenyewe. Hata hatua chache tu ndani ya mti, ulifanya nijisikie nimejitenga na shinikizo la maisha ya kila siku. Napenda kutembea msituni kwa sababu ya ukaribu wasili. Kuona miti mirefu, kusikiza sauti za ndege, nikiweza kuona miti tofauti tafauti, mirefu kupitia na miti mizee ambayo imeisha hata miaka mingi kunishinda, kusikiza sauti ya ndege tofauti tofauti, ndogo wa dogo. Na kuona ndege wakipaa. Upepo unapopita kwenye majani na arufi ya ndogo mbichi hunikumbusha kuwa, maisha hayahitaji kuwa magumu sana. Kuna unyenyekevu fulani ndani ya msitu na unifundusha kujipanga upya ki akili. Nikiwa natembea bila haraka, mawazo yangu huanza kujipanga yenyewe. Na wakati mwingine, napata majibu ya maswali ambayo yamenisumbua kwa muda mrefu. Si kwa kulazimisha, bali kwa kuammka kuacha akili ipumwe. Msitu hunipa nafasi ya kufikiria bila presha. Naeza kuja kuwa na na majibu ya maswali ambayo yamenisumbua na nisijaweza kuweza kupata majibu. Bali nikiwa katika hiyo mazingira ya kupumzika na mazingira ya asili naeza kupata majibu. Ama unitayarisha ili ninapoweza kurudi katika maisha yangu ya kila siku na kutafakari mambo kama naweza kupata suluhuhisho. Zaidi ya hilo, kutumia msitu hunipa afya ya mwili. Ni mazoezi ya taratibu lakini yenye faida. Miguu inafanya kazi, pumzi inaingia vizuri na mwili wote unapata nguvu mpya. Lakini tofauti na mazoezi ya kawaida haya hunipa furaha badala ya kuchoka. Hata hivyo napenda kutembea msitu kwa usalama na utaratibu. Napenda kwenda mchana, sehemu nazo zifahamu au nikiwa na mtu mwingine ambaye anajua ana ujuzi mkubwa wa hiyo msitu. Hio ni huweza kunipa, uhakika kwamba na mahali natembea, sitaweza kupata ajali, sitaweza kuvamjwa na mnyama wowote ambaye simjui. Hivyo basi, napenda niki nikiwa kwenye msitu niwe mahali ambapo, nikona mtu ambaye namuamini ambaye anajua hiyo msitu vizuri. Hapo ndipo naeza kufuraia kikamilifu bila hofu, nikiwa huru kuangalia kusikiliza na kujisikia niko sawa. Ndiyo unapenda kutembea msituni kwa sababu hunipa, utulivu wa akili, nguvu ya akili na ukaribu wa kipeke wa asili unaonifanya nijisikie hai na mwenye amani.

Napenda kutembea sana sehemu tulivu na zenye asili mahali ambapo kuna hewa safi na kelele chache. Sehemu ninazo zipenda zaidi ni barabara zisizo na msongamano, msitu au kando ya barabara zenye miti au maua. Kutembea maeneo kama hayo hunifanya nijisikie huru kwa vile mawazo yangu yanapata nafasi ya kupumua. Napenda kutembea asubuhi mapema au jioni jua linapozama. Wakati huo, hewa huwa laini, jua sikali sana. Manake kutembea katika jua kali yaweza kuchokesha na ata usisike utamu wa kweza ku matembezi yako. Na mazingira huwa kimya kiasi. Hivyo basi unavyo tembea hata unaeza kufikiria ama tu kujisikia vizuri. Kutembea wakati huo hunisaidia kutafakari. Kupanga mawazo na kujieka sawa kihisia. Si lazima nitembe kwa haraka na penda kutembea polepole. Nikitazama mazingira ni kisikiliza sauti za asili na kufurahiya kila hatua. Pia napenda kutembea mahali panapokuwa na watu wachache. Kwa sababu napata nafasi ya kuwa peke yangu na mawazo yangu. Si kwa sababu sipendi watu. Bali kwa sababu kuna nyakati mtu anaitaji ukime ili asigisikie na ajielewe. Kutembea peke yangu hunipa nguvu ya ndani na hunisaidia kujijenga upya. Wakati mwingine napenda kutembea karibu na maji. Kama kando ya mto, au sehemu yenye mvua, au chemichemi. Sauti ya maji yanayo tiririka hunipa amani ya pekee sana. Hunifanya nijisikie kama mawazo yangu yana tiririka kwa urahisi na uzito wandani unaopungua. Kuweza kutazama viumbe mbalimbali kama vile samaki, chura, kando ya hio sehemu ya maji, hunipa amani sana moyoni kuona viumbe mbalimbali vikitembea. Kwa jumla, napenda kutembea mahali panaponiweka karibu na asili na mbalimbali za kelele. Kwa sababu, kutembea huu hunipa utulivu. Afia ya kimwili na nafasi ya kujipata mpya. Kila siku, masaa mengi mi hupenda kutembea wakati wa. Wikendi ambapo sina kazi ambao, sina majukumu mengi. Asubuhi naeza naeza tembea asubuhi ama jioni. Peke yangu ama pia na marafiki zangu. Wakati mwingine na andamana na familia yangu. Kuongea na kupeana mawazo na pia kuchekeshana kwenye njia ili kuweza kuondoa mizigo kwa maisha yetu. Tunaeza tembea kilomita ata mbili, kilomita tatu. Lakini wakati mwingine mimi huweza kupatana na kikundi fulani ambacho, nicha kutembea na kueka mwili uwe sawa na kuhakikisha mwili ni wa afia. Tuneza tembia hata kilomita kumi. Lakini hiyo naeza, huwa naifanya mara moja kwa mwezi.